Ninajikinga na jua kali kwa kukaa kwenye kivuli. Lakini pia muda mwingine ninajikinga na jua kali kwa kuvaa nguo nyepesi ambazo hazizalishi joto kwa wingi. Muda mwingine ninavaa kofia ambayo inapunguza jua.

Sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe ya siku kuu yangu ya kuzariwa. Siku yangu ya kuzariwa ya kila mwaka, nina sherehekea vizuri sana, ninaipenda sana. Hivo, hiyo ndiyo ninayoichagua kuwa ndiyo sherehe yangu ya kumbukumbu na ndiyo sherehe yangu ya kupendeza sana.

Mwezi wa mwaka ambao ninaupenda sana ni mwezi wa tatu, ambao ni siku yangu ya kuzaliwa. Hivyo, ninapenda sana hiyo tarehe kwa sababu ni mwezi wangu wa kufanya sherehe, ni mwezi wangu wa kukumbuka siku yangu ya kuzaliwa, ni mwezi wangu wa kukumbuka vile ambavyo nilikuja duniani. Hivo ninapenda sana mwezi wa tatu wa siku yangu ya kuzaliwa.

Ili kuweza kukamilisha kazi kwa wakati. Cha kwanza, ninahakikisha ninaendana na ratiba husika. Pili, ninahakikisha ninafanya kazi kwa juhudi, kwa kuamka mapema na kuanza kazi mapema. Hivo, katika hiyo kazi, ninaanza kufanya kazi ngumu. Baada ya hapo, ninamalizia na kazi nyepesi.

Ndiyo, ninapenda hadithi za ajabu. Ninapenda hadithi ambazo mtu akisimulia, mwili wote unasisimuka; hadithi za kutisha ambazo mtu anapozisimulia mwenyewe anaziogopa, na anayezisikiliza mwenyewe anaziogopa. Hizo ndizo hadithi ninazozipenda.

Ndiyo, ninapenda kuvaa vipuri. Ninapenda kuvaa vipuri vya dhahabu. Ninapenda kuvaa vipuri vya goldi. Lakini pia ninapenda kuvaa vipuri vya rubi. Vipuri vya goldi vina nipendeza sana nikivaa. Hasa nikivaa suluari yangu ya jeans, pamoja na tisheti, pamoja na kofia. Na nikavaa na vipuri. Ninapendeza sana.

Ninaweka neno asili salama nikiwa pekee yangu. Ninajua kabisa hakuna mtu ambaye anaona wala kusikia. Hivo ninaliweka neno asili nikiwa pekee yangu nikiamini kwamba hakuna mtu yeyote anayeona. Neno asili ni siri yangu mwenyewe. Simpi mtu mwingine.

Ndiyo, ninapenda sana kujaribu teknolojia mpya. Kadri miaka inavyozidi kwenda, dunia ya sasa inabadilika. Mabadiliko mengi yanakuwepo. Hivo ninapenda sana kujifunza teknolojia mpya hasahasa teknoloji ya digiti, ambayo imeibuka sasa hivi. Ninapenda sana kujifunza mambo mapya kwa sababu yanaongeza ujuzi.

Ninaandaa ripoti za kazini kwa kusaidiana na wafanyakazi wenza angu. Waidara tuliokuwa pamoja, lakini pia ninaandaa ripoti kazini kwa kutengeneza baadhi ya mikataba kwenye simu yangu au kwenye kompyuta ambayo ipo kazini.

Sera ya kampuni ninayoiona ni kufanya kazi kwa juhudi na kwa nguvu zote, lakini pia kushirikiana na wafanya kazi wenzangu. Ili kampuni iweze kusonga mbele, iweze kufanya vizuri kuliko makampuni mengine yote, ata kwenye yale makampuni ambayo ni ya ushindani.

Ninapenda sana kununua vitu supermarket. Mara nyingi pia ninapenda kununua vitu sokoni ninapenda kununua vitu sokoni kwa sababu vitu vingi vinapatika na sokoni. Siwezi kuhangaika. Kuna vitu vya bei rahisi na vitu vya bei kubwa. Lakini pia ninapenda vitu vya bei ya jumla. Hivo ndio maana ninapenda kununua kwenye maduka makubwa na kwenye masoko.

Ninapenda sana kula hotelini nje ya nyumbani. Chakula cha hotelini ni kitamu, lakini pia hotelini wanapika vyakula tofauti tofauti. Kuna vyakula vya asili na vyakula vya kisasa. Hivo mimi ninapendelea sana vyakula vya asili.

Fereji wa TV ninaopenda ni wa habari. Hasa hasa habari za kimataifa pamoja na habari za kitaifa na michezo. Lakini muda mwingine ninapenda filamu. Baadhi ya televisioni zinaweka filamu. Filamu za mapigano au filamu za kuelimisha. Ninapenda sana.

Ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa kula pamoja. Tunavyokula pamoja nakuwa naulizwa maswali ninawajibu kwa uhakika. Lakini pia ninapenda kutumia muda wangu na familia yangu kwa kuondoka na kwenda kuchukua hoteli kwa ajili ya kubadilisha mazingira.

Ndiyo, ninapenda sana kuoga maji ya moto. Kwa sababu, mji wetu ni mji wa baridi sana. Barafu zinadondoka. Ni mji ambao, kuna mda hakuna joto kabisa. Kwa hiyo ni lazima nitumie maji ya baridi nitumie maji ya baridi kwenye kuoga na nitumie maji ya baridi kwenye kuosha nguo zangu.

Ndio ninagawanya taka ninagawanya taka ambazo ni chafu sana na ninagawanya taka ambazo si chafu sana lakini pia ninagawanya zile taka ambazo hazina maji ili kutofautisha. Mtu anayekuja kubeba, aweze kubeba vizuri. Ajue hizi ni taka ambazo zimechanganywa na maji na hizi hazijachanganywa na maji kabisa.

Mchezo ambao ningependa kujaribu siku zote ni mchezo wa kukimbiza magari. Ninapenda sana kuendesha magari kwa kasi. Hivo, ninafikiri au ninatamani siku moja nitakuwa mshindi wa kuendesha magari, mshindi wa magari ya mwendo kasi.

Ninashughulikia kazi za dharula kwa kuondoka nazo nyumbani, kuzifanyia nyumbani. Ninafanya kazi muda wangu wa ziada. Na hakikisha nafanya kazi mpaka iishe. Si lali mapema siku iyo. Mpaka kazi ya tharula iishe. Lakini nikiona kazi ni kubwa sana, ninaita wafanya kazi wenzangu, tunafanya kwa pamoja.

Ninatumia simu yangu kwa kuwasiliana zaidi na ndugu jamaa pamoja na marafiki, lakini muda mwingine simu yangu inanisaidia kwa ajili ya kuwasiliana na wateja wangu. Nina namba nyingi sana kwenye simu yangu, kwa ajili ya kuwasiliana na wateja wangu, wateja wa mikoani na wateja wa mkoa ambao ninaishi.

Ninatumia njia ya basi kila siku, lakini muda mwingine ninatumia njia ya gari ndogo. Njia ya basi ni nafuu na ni rahisi, lakini pia muda mwingine ninachukua pikipiki muda mwingine ninachukua bajaji. Hiyo yote ni njia za usafili. Inategemea muda gani gari limenikuta au bajaji imenikuta.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini, moja ni kujuana na watu wengi, lakini mbili, kazi imenisaidia kufanikisha mambo mengi ya kimaisha, kama kusomesha watoto wangu, lakini pia kuwalinda wazazi wangu kwa kipato, hicho hicho ni nacho kipata kazini. Muda mwingine ninafurahi kwa sababu, kazi pia imenifanya niweze kupata nyumba yangu.

Ninapenda kusafili na GPS kwa sababu inaniongoza vizuri njia, haiongopi, haisemi uongo, lakini pia GPS ni nzuri kwa sababu ninaitumia kwenye simu yangu. Hivo ipo pamoja na simu yangu, ndio maana ninapenda kutumia GPS.

Ndiyo, ninapenda kuvaa kofia hasa hasa kipindi cha jua kali. Ninapenda kufa kufia. Lakini pia, ninapenda kuvaa kofia kwa ajili ya kupendezesha mwili wangu. Nikivaa kofia naonekana vizuri pia. Kwa hiyo, ninavaa kofia kama fashion pia.

Ninapenda kuvaa viatu vya aina yote, lakini zaidi zaidi ninapenda kuvaa raba pamoja na jeans, au na kaptura fupi. Muda mwingine ninavaa viatu vya kufunga ambapo ninavalia suti, kama ninaenda kwenye mkutano, lazima nivae nipendeze.

Hakuna kazi ya nyumbani ninayoichukia. Kazi zote ninazifanya kwa weledi sana. Ninafanya kazi zote kwa ubunifu mkubwa. Ninazifanya kazi zote kwa juhudi kwa sababu zote ni kazi zangu. Lazima nizipende. Hakuna hata kazi moja ambayo ninaichukia. Na sipendi kuchukia kazi. Ninapenda kufanya kazi kwa bidii.

Chakula ninachopenda kula jioni ni wali ndizi au wali maharage. Ninapenda sana wali maharage kwa sababu ni chakula kitamu na ni chakula cha asili. Ni chakula kilichotulea. Hivo ninapenda sana wali maharagi. Muda mwingine ninapendelea kula ugali na nyama choma. Nyama ya mbuzi au nyama ya nguruwe.

Ndio, ninavaa miwani. Ninavaa miwani ya jua, lakini pia ni navaa miwani kwa ajili ya fashion. Muda mwingine ninavaa miwani kwa ajili ya fashion, pale ninapo kwenda kwenye mikutano. Au kuenda kwenye mkutano wowote wakiinjili. Ni navaa kwa ajili ya fashion. Muda mwingine ninavaa miwani kwa ajili ya kuzuia jua.

Ninahifadhi pesa benki, lakini pia ninahifadhi pesa kwenye mitandao ya simu, kama Mpesa, airtelimani, Halo pesa. Hiyo yote nisehemu ambayo ninahifadhi pesa zangu. Ninaifadhi huko kwa sababu ni salama zaidi. Siwezi kufadhi pesa zangu nyumbani, kwa sababu usalama ni mdogo. Ninaifadhi banki au kwenye mitandao ya simu.

Ninapenda sana kutazama mchezo wa mpira wa miguu. Mara nyingi sana timu zinavo cheza. Ziwe ni timu za mataifa mbalimbali. Ninapenda sana kuangalia. Lakini pia ninapenda kuangalia mchezo wa puru tebo. Kwa sababu ni mchezo mzuli na nina ucheza pia. Muda mwingine ninapenda kuangalia mchezo wa riadha. Yani mchezo wa kukimbia.

Ndiyo, ninapenda kucheza na watoto, hasa hasa siku za wikendi, au siku za likizo, ninapenda kucheza na wanangu, ninacheza nao wote, wanafurahi, tunacheza michezo yote, tunacheza mchezo wa kamba, tunacheza mchezo wa kufukuzana, tunacheza mchezo wa kuogelea wote kwa pamoja, na wanafurahi.

Tabia ya watu inayonichukiza ni tabia za wizi, sipendi wizi, wala simpendi mtu mwizi, lakini pia tabia za umbea, sipendi tabia za umbea, pia simpendi mtu mvivu, ambaye hafanyi kazi kwa kujituma, hafanyi kazi kwa bidii, simpendi sana mtu mvivu, hizo ndizo tabia ambazo sizipendi kwa watu.

Ninapendelea chakula chenye ladha nzuri. Ladha ya kuvutia ladha tamu. Kwa mfano, wali, ugali, pilau. Ni vyakula venye ladha nzuri sana. Muda mwingine ninapenda ugali na nyama choma. Ni chakula kizuri sana. Kina ladha nzuri sana.

Progiramu ambao ninatumia kila siku ni progiramu ya WhatsApp, lakini pia progiramu ya Facebook, Instagram, YouTube, pamoja na Telegram na Snapchat. Hizo zote ninazitumia kila siku kwa sababu ni progiramu za kazini kwangu. Hivo, lazima nizitumie.

Ninasafisha vifaa vyangu mara nyingi sana kwa siku. Pindi tu vinapo chafuka, ni lazima nivisafishe. Kwa sababu mimi ninapenda vitu vikae kwenye hali ya usafi. Vyombo vinavyo kaa kwenye hali ya usafi, haviharibiki mapema.

Mabadiliko kazini ninayashambulia kwa kuangalia kama yana tija. Kama yana tija ninayapendekeza na wafanya kazi wezangu wanayapendekeza pia. Hivo ndivo ambavo ninashambulia mabadiliko kazini kwangu.

Chakula ninachopenda zaidi ni ugali na nyama choma ninapenda ugali na nyama choma ya ngurue au nyama choma ya mbuzi au nyama choma ya kuku. Ninapenda sana ngurue kwa sababu ni nyama nzuri na nitamu. Inapendwa na watu wengi. Inaladha nzuri haina tatizo ya aina yoyote kwa afya.

Hali ya hewa ya leo, kuna joto kidogo pamoja na baridi kidogo. Hivo ni hali ya hewa nzuri sana, ambayo ninaipenda. Hai athri afya, ya mwili wala afya ya akili. Ni hali ya hewa nzuri sana, hauitaji kuvaa koti wala jaketi. Ndiyo maana ninaipenda hali ya hewa ya leo, nzuri sana.

Ninapotaka kustarehe, ninapanga bajetizangu kwanza. Halafu, ninaangalia sehemu nzuri ambayo ninaweza kwenda. Ninaangalia labda niende mlimani, au niende mtoni, au niende ziwani, au niende mlimani kupanda milima. Nikafanye na meditation huko hivyo ndivyo, ninavyoangalia.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi. Ni kinywaji aina ya kahawa. Ninakunywa kahawa kikombe kimoja, pamoja na sausage moja. Lakini pia muda mwingine ninakunywa chai kama kahawa imeisha. Ninapenda kahawa kwa sababu kahawa inanisaidia pia kwenye afya yangu ya mwili na afya ya akili.

Ninakaa hadi saa tano, saa sita usiku. Inategemea nina kazi gani za kufanya. Kama nina kazi ambazo nimepewa kazini za ziada. Ninakaa mpaka saa saba au saa nane siku zote. Lakini muda mwingine ninawahi kulala. Ninakaa mpaka saa nne au saa tano.

Ninapenda kuandika kwa mkono lakini muda mwingine ninaandika kwa kompyuta. Kuandika kwa mkono kuna chosha lakini kuandika kwa kompyuta hakuchoshi. Hivyo muda mwingi ninapenda kuandika na kompyuta. Kwa sababu ni njia nzuri na ni njia rahisi.